Ndiyo, napokea maoni kutoka kwa wengine, kwa moyo wazi, na yachukulia kama furusa kujifunza na kujiboresha, hasa kama yanatolewa kwa heshima na nianjema, maoni hunisaidia kuona mambo kwa mtazamo tofauti na kufanya vizuri zaidi badae.

Wakati wa jua kali, napenda kukaa sehemu yenye kivuli, kunywa maji mengi na kupumzika ili kuepuka joto kali. Pia napenda kufanya shughuli nyepesi kama kusoma, kusikiliza muziki au kuogelea kama kuna nafasi. Kwa sababu, hunisaidia kupoa au kujisitiri dhidi ya jua.

Kwa kawaida, nachaji kifaa changu mara moja kwa siku, hasa jioni, au usiku baada ya matumizi ya siku nzima. Hii hunisaidia kuhakikisha kifaa, kiko, tayari na kina nguvu ya kutosha kwa matumizi ya siku inayofuata.

Sherehe ninayoipenda zaidi ni ya krismasi kwa sababu huleta watu pamoja, hujenga mshikamana wa familia na marafiki na hujaa furaha, mapenzi na kushirikiana. Pia ni wakati wa kutafakari mwaka uliopita na kuwa na matumaini mapya kwa mwaka unaofuata.